Msimu wa krisimasi ndo msimu nina upendelea zaidi kwa sababu watu wapendanao familia na marafiki wanakuja pamoja kwa ajenda moja, kufurahia pamoja na kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu.

Timu bora ya mpira wa ki rugby wa kimarekani ni Seattle Seawolves. Kwa sababu vijana hao ni wakakamavu, wenye nguvu na pia wanacheza vizuri na wameshida medali mingi sana.

Ndiyo, nishawahi kufanya kazi ya kujitolea kwa kuenda kupanda miti katika kijiji kimoja huko kiambu na kuwasaidia wanakijiji kupalilia na kusafisha mto ambao wanatumia kupalilia mimea yao.

Siwezi kuishi bila simu kwa sababu simu ndicho kifaacha kiteknolojia aMbacho ni rahisi kununua rahisi kubeba. Pia simu ina kamera ina whatsappu ina internet kwa hivyo simu ni muhimu sana.

Napenda mfumo wa android kwa sababu andrioid ni bei nafuu na pia Android ni user friendly kwa watu wengi kwa sababu Android ni ya kila mtu ni simu ya jamii na ni simu kila mtu anaweza nunua.

Ndiyo ninapenda maua. Kwa sababu maua yana harufu mzuri na pia maua yanafanya mazingira yetu kuonekana kwamba yanavutia na ni safi. Maua pia ndiyo yanatusaidia kupata matunda kwa sababu bila maua hauna matunda.

Ninapenda paka, mbwa, kuku, ng'ombe kwa sababu ni wanyama wanaoishi pamoja nasi. Wanyama kama vele kuku wanatupatia mayai ama watupatia maziwa. Na mbwa analinda mazingira yetu kwa hivyo. Hawa wanyama ni muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku.

Ndiyo ni navaa saa ya aina ya huawei GT3. Niliyopewa kama zawadi na shangazi yangu mwaka jana. Saa hii inanisaidia kujua jinsi ya kutumia muda wangu na kuamka mapema.

Wakati wa furaha, ninajifurahisha kwa kuutembea na marafiki, kuendesha baisikeli, kuenda kuinua chuma nzito nzito kwenye jimu, na pia ninafurahia kwa kusoma vitabu, na pia kuangalia filamu za kivita.

Ningependa kuona wanajamii, wakitumia mtandao kwa njia ya kujinufaisha, kutengeneza pesa. Na pia kuungana pamoja katika kusaidiana wakati wa shida. Hii ni muhiimu sana kwa sababu mtandao unasaidia kuwafikia watu wengi. Na pia mtandao ni rahisi kutumia.

Ningependa kuongea kwa sababu kuongea haini taji mimi ku tumia nguvu ya mkono. Ninatumia tu nguvu ya ulimi ambayo niraisi sana. Napia ukiongea waweza kusema mambo mengi kuliko kati amba unaandika kwa sababu si kila mtu anajua kusoma. Lakini mtu mingi wananufaika kwa kusikiza mazungumzo yangu.

Ndio nishawai enda katika maonyesho ya sanaa katika shule yetu ya upili ambapo kulikuwa na maonyesho ya kitabu cha tumbo lisilo shiba. Na maonyesho haya yali tusaidia katika kukumbuka jinsi ambavyo matukio ya nafuatana. Na katika mitiani.

Wazo la siku ya leo ni kuwasawishi watu kusoma kwa bidii ili kujinufaisha kimawaidha na wajue mambo yanayofanyika huku nje wajue kusoma katiba wajue katiba ina vidokezo vigani na pia iwasaidie katika mazungumzo.

Nilipenda sana somo la kemia kwa sababu lilikuwa rahisi mno. Pia linisaidia kuelewa jinsi ambavyo kitu kama vile maji, oksijeni, 'carbon di-oxide' vinavyotengenezwa ana pia jinsi huwanga inavyotengeneza katika.